Shuguli ni nyingi tu ambazo huwa zinanipendeza. Si kwamba ni moja. Kuna shuguli mingi ambazo zinanipendeza. Kuna shuguli za kuenda kutizama mechi. Kuna shuguli za kuenda kuchana miraa na wa marafiki zangu. Kuna shuguli zingine za kuenda kucheza mpira. Kuna zingine za kuenda kutizama filamu. Kunayo shuguli tu ni mii ambazo nazifanya kila wakati ambapo sina shuguli za kufasa.

Naam bila shaka napenda mazoezi mengi tu na nafanyanga mazoezi ya ina mingi Kuna mazoezi yale ya press up, kuna mazoezi yale ya kukimbia, kuna mazoezi yale ya kuruka nyanja Kuna yale ya mazoezi ya kuenda kwenye gym, mbaadhi ya mazoezi ambayo yanafanyika Lakini kwa wiki moja mimi hufanya mazoezi ya michezo na gym nakumbuka hua nafanya mara mbili kwa wiki.

Napendelea sana sana suruwali kwa sababu skati aina hadabu wakati mwingine sana sana wakati ambapo kuna upepo unaeza ukajiku ta kwamba upepo umeinua zi ile skati kwaiyo mina afadhalisha kiere msichana avalie suruwali wakati ambapo kuna upepo Nama skati ambayo ni mrefu.

Mnauliza maswali ambayo yananichekesha wakati mwingine kwa sababu Ujana ni moshi ukienda hurudi Kwa hio kusema kama napenda sana ama nangipenda sana kurudi ni kama kusema kwamba wahenga waliyosema kwambwa ujana ni moshi ukienda hurudi walikuwa baadhi ya wavutabangi lakini cha muhimu ni kwamba singipenda sana kurejea kwa ujana sababu nilipoteza mingi.

Nimekwenda kwenye tamasha za muziki mingi sana katika afrika ya mashariki na baadhi ya tamasha ambazo zishawahi kunifurahisha zahindi ni zile ambazo zinafanyika za vyuo tofauti tofauti ama zile ambazo zinafanyika za mila tofauti tofauti hizo ndio baadhi ya sherehe ambazo huwa zinanifurahisha zaidi hasa nikienda katika tamasha za muziki na baadae badae hiyo wiki mzimi inakuwa ni ya sherehe na tafrija.

Kazi ya kumtumikia mwenyezi Mungu huwa naithamini zaidi kwa sababu naweza nikatoa chochote kuweza kuhakikisha na kuweza kufanya na kuhakikisha kwamba neno la Mungu litaendelea na litazidi kutamba na kutamba katika maeneo tofauti kwa hiyo ya kufanya kazi ya mwenyezi Mungu naipenda sana tu kwa sababu napenda aliyeniumba.

Kwa siku kabla ya kulala nakula chakula cha jioni kwanza kile ambacho kinajulikana kama chajio Ninapomaliza kukula chajio naanza sasa miraa yangu yaani kuchana polepole kuchana kuchana polepole mpaka mida ya saa tisa asubuhi saa tisa asubuhi ninatema naingia kwenye blanketi nakunywa maziwa kwanza nabrush meno nalala nikilala saa kumi usingizi ushanikamata ndio huyo mimi nishamaliza shughuli.

Naweza nikapenda sana kutembea katika nchi afrika mashariki ni south afrika ni afrika mashariki taifa la afrika mashariki Ningependa sana kutembea pale kwa sababu nchi ni kama the first world ya afrika the first world to afrika saa zengini ziko za second phase of the first world lakini sisi tunajilazimisha kuwepo hapo lakini mambo ni freshi.

Sisi huwa tunasema kwamba 'customer is always right' kwa sababu Customer anaposema jambo fulani kuhusu kitu fulani Tunajua ndio taste yake ama ndio ladha yake kwa hiyo tunafuatilia sana hicho kitu cha customer is always right kwa sababu inafaa tuwashughulikie wateja wanavyotaka.

Naam ninatumie mitandoa kijamii kila wakati na kila saa kwa sababu najua mitandoa ya kijamii ndio the future of the world Kwa hiyo sana, sana sana tunapenda sana kufuatilia mambo yote kwenye mtandao na kama si mtandao itakuwa tumechelawa kujua kile ambacho kinafanyika katika dunia Kwa hiyo ndio namaanisha kwamba tunapenda mitandao.

Wikendi ni wakati wa kufanya usafi, wikendi ni wakati wa kulala, wikendi ni wakati wa kufanya kazi ya mitandao, wikendi ni wakati wakufanya research, wikendi ni wakati wakufua, wikendi ni wakati wa kuosha biamba, wikendi ni wakati wa pia kuchana.

Kompyuta sana sana mimi hutumia kufanya uhariri wa video. Kwa maana video editing, kwa maana kwamba ina zile programu ambazo zinaeza kuhariri video vizuri tu kwa kiwango ambacho kinahitajika katika vyumba vya habari. Kwa hiyo napenda sana kutumia kompyuta ama tarakilishi kwa kufanya uhariri.

Mara nyingi mimi hurusha ama huchapisha ujumbe mtandaoni kwa hiyo napokea maoni kutoka mtandao Wakati pia mwingine napokea maoni kutoka kwa simu kupitia idhaa ya radio ambapo nafanya kazi Kwa hiyo mimi iza ndo baadhi ya njia ambazo natumia kupokea maoni kutoka kwa wengine.

Nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana chapati, nikuwa napenda kula chapati, nilikuwa napenda pia kula mihogo, nilikuwa naenda kwa shamba, nachimba mihogo, natoa muhogo mmoja ama miwili naenda naichoma, alafu naikula pia, nilikuwa napenda kucheza mchezo wa kibe, kibe kwa ya kiingereza ni ile ingejulikana kama hide and seek, kwaiyo nilikuwa napenda kucheza mchezo wa kibe, na vile vile mchezo wa kuruka viunzi.

Kusema kweli nimejaribu kujifunza kupiga gita nakumbuka sana mwalimu wangu Mr. Francis Managi alikuwa ananifunza mwaka elfu mbili kumi na sita lakini nilishindwa kumjua Ikabidi nianze kujifunza kucheza piano ambayo mpaka sasa naicheza na majuzi tu nilinuwe piano yangu amba wanta kuana jifunza kucheza kwa nyumba Kwa hiyo napenda piano kuliko gita.

Mimini mapanga wiki vizuri kwa sababu kila siku juma pili aMbando wa siku wakuanza wiki Nikisha toka kwenye kazi na kuja Naanza mandalizi ya siku ambayo itakafuata Kwa unjia ya kufuanguo Mbadoo nikisha maaliza kufuanguo na fanya shuguli zangu paka mida saa tisa asibuhe ambapo narawuka mchana siku wa jumatatu kupumzika kwa sababu kazi naanza siku wa jumaine mpaka siku wa jumapili.

Nishapatwa na uzoefu wa kucheza mpira wa kandanda Kwa sababu kitambo hicho hakukuwa na mipira mingi ambayo ilikuwa inanuliwa lakini tulikiwa tunajitengenezea mpira Nikacheza mpaka nikafika viwango vya extra county Kwa sababu nilikuwa mfungaji bora sana ijapokuwa sasa hivi sichezi mpira kwa sababu ya hali ya kazi.

Mimi napiga picha mara moja kila siku. Kwa nini? Siku ya leo, picha mbazo nilizipiga. Tutazibadika kwenye mtandao siku ya kesho. Kesho picha ambazo nitapiga, tutazibadika kesho kutwa Kwa hiyo kila siku, tunapo maliza kupiga kazi. Tunapiga picha kwa sababu ya kazi ambayo nafanya. Kwamba lazima ubadike picha kwenye mtandao. Kwamba tupo hewa.

Napenda sana kuongea hiyo ndo kazi yangu sana sana ya kulipwa maandishi naandika pia kwa sababu nimeandika vitabu mbaka viwili vya hadithi Nimeandika tamthilia na nimeandika riwaya kwa hivyo napenda kuandika lakini kuzungumza nazungumza kulipwa kwa sababu nafanya kazi kwenye redio.

Mara nyingi mimi huvaa viatu ambavyo havijafunikwa Viatu ambavyo vijafunikwa kwa sababu sipendi sana miguu yangu ikae ama wayo wangu ukae sana kwenye kijoto ambacho kinatisha kwa hiyo napenda sana nivae viatu ambavyo havijafunikwa zile open.

Mimi habari zangu nazipata kwenye mtadao habari zingine anazipata kwenye idhaa za radio Zinginezo napata kwenye televisheni Kuna baadhi wakati anapata kwenye magazeti sana sana kwa sababu ni mwanabari anazipata kwenye ground ama kwenye site na kwa hiyo nafanya vizuri kwa kikisha kwamba nimepata habari za kutosha.

Kipawa ambacho niko nacho ni cha utangazaji. Kipawa ambacho sina cha kupiga dance, cha kuimba, kipawa cha cha cha kupiga viluzi, sina kipawa cha kukimbia. Vipawa ni vingi tu ambavyo sina lakini kile ambacho nikonacho ni cha utangazaji, cha uandishi na vingine.

Kwa mfano mimi barua pepe huwa naisubiri kila siku kwa sababu ni kazi mingi ambazo nimeweza kuomba kwenye mtandao kwa hiyo wanasema kwamba watanitumia barua pepe kwa hiyo kila siku naangalia account yangu ya barua pepe niweze kuona kama kuna kitu ambacho kimetumwa kwa sababu kila siku nahakikisha kwamba nina imani nitapata kazi kule marekani.

Naam bilashaka mimi nafanya kazi na watu kutoka kona tofauti tofauti, kuna timu amboyo inatoka kule Nakuru, kuna timu amboyo inatoka kule Thika, kuna timu inatoka Meru, kuna timu inatoka Mombasa, kuna timu inatoka kule Masai, kuna timu inatoka kule Tranzoia, kwa hiyo mimi nafanya kazi na watu kutoka pande tofauti tofauti, timu kutoka mbali.

Naam ni kama unanijua sababu napenda mziki wa jadi napenda mziki kama rumba za mwaka wa elfu mbili, siti na saba kule sitini nane, sabini themanini, miziki ya jadi ni miziki ambayo ina information ama mambo ambao huwezi kupata kwa miziki ya siku hizi, siku hizi vijana Wanatunga ngoma tu ambazo hazina ubunifu ambazo zinapotea kwa muda.

Naam mnapenda mvua sana kwa sababu mvua inaleta rotuba nzuri inaleta inafanya mimea kumea mvua pia inafanya kusikuwe na vumbi mvua pia inaosha mabati ambayo tunatumia kuchotea maji mvua ina ina kazi mingi tu katika dunia tunayo.

Mimi italingana ni mchango gani, mchango wa harusu huea sitoi, mchango wa maziko natoa, mchango wa kuchangea mtu aliye mgoja na toa, mchango wa shule natoa, sadaka natoa, kini mchango kukufanya we ukafurahi huwa sitoi.

Yale mafunzo ambao nayapenda pale kazini ni mafunzo kufunzo jinsi ya kutumia zile programu, napenda kufunzo kufanya wariri, kupitia programu tufauti tufauti, na penda pia mafunzo ya kila ambacho nafaa nizingumze hewanu na zingumze kwa mdagani.

Msimu ambao naupenda sana kwenye maisha yangu ni msimu wa matunda kwetu nyumbani kitongojini nilikozaliwa nikipata mahali ambapo kuna matunda mengi nafurahi sana kwa sababu ninapenda sana kula matunda ya kichaka Kuna baadhi ya matunda ambayo nimeyapanda kwenye shamba ila kuna yale ambayo yamepandwa ama yalimea kwenye msitu pia yale nayapenda sana.

Kuna filamu ambayo napenda sana, ni filamu ambayo ina vifungo tofauti tofauti kwa maana episodes. Na hiyo filamu inajulikana kama Blacklist. Blacklist ni filamu ambayo napenda sana kwa sababu ya mhusika ambaye anajulikana kama Raymond Reddington. Kuna mhusika mwingine anajulikana kama Elizabeth Keane. Baadhi ya wahusika ambao nawapenda sana kwa hio filamu na wanafanya filamu kuvutia zaidi.

Mabinti wengi ambao nimewona kwenye jiji ku la nairobi ni mabinti ambao wanaringa sijui kwa nini kwa hiyo hawa mabinti wakati ambapo wanaringa ivo wanafanya kwamba nakasirika kwa sababu nini sababu kitu ambacho kinakasirisha zaindi ni kuona binti ya naringa na hana mtu.

Mimi napenda vitu ambavvyo vinatisha, napenda didhi za ajabu-ajabu, napenda viprinti vya ajabu-ajabu, yani kitu chochote ambacho kinatisha. Iwe ni adithi ya kusoma, iwe ni hadhithi ya kusimuliwa, iwe ni adidhi ya kutuzema kwenye televisheni. Bola tu iwe inatisha na iwe ya ajabu, mi naipenda kwa hiyo, kuniuliza swali kama ilo ni kama unanijua, kama tunajuana sana.

Mimi napenda chakula ambacho wakina latha ya kemikali, wakina latha ya zile spice, zile kemikali mbao watu wanasema kumba zinatokana na matunda, ma zinatokana na kutoka kwa shamba lakini mimi naujua kwamba ni kemiko. Kwa hiyo mimi sipenda chakula ambacho kina hizo latha, napenda chakula ambacho kina latha natural, ile ya kawaida.

Stadi ambayo ni muimu sana kwa kazi ni ila kutangaza tu hewani. Hiyo ndo nafanya kwa ustandi kwa sababu nimesomea, kwa sababu nina tajriba, ya miaka mingi tu kama mitano ama saba. Kwa hiyo ndo kazi mbayo naona kwamba ni nzuri tu kufanya ama kukaa nayo na kila wakati nikifanya hiyo kazi najinsi kwamba nimechangamka vilivyo.